Ikikuja ni aina za mikate, kuna mikate mingi zinazokuwa katika eneo letu mimi binafsi napenda mkate wa supa loaf. Kampuni ina uwezo wa kutengeneza mkate bora kabisa nchini. Mkate wake ni laini, mkate wake ni tamu. Mkate wake ni rahisi kutafuna. Na haukuwangi mgumu unapokaa kama hujakuliwa napenda sana kampuni ya supa loaf. Sababu wanatengeneza mkate tamu. Na mzuri sana hata pia kwa watoto wadogo. Watu wazee kwa jumla rika yote napenda sana mkate wa supa loaf natumai pia nyinyi wote. Napenda mkate wa supa loaf. Kama mimi ninavyopenda mkate wa supa loaf.

Zoea zuri ni lilo jenga ni kusaidia watu. Mimi binafsi nna zoeya ya kusaidia watu. Iwe mtoto, iwe mama, iwe baba. Iwe shushu, iwe babu, watu wote kwa jumla. Mimi nime zoea kama hata kama napatana na mtoto a mebeba kitu na kina mshinda ama mtu mzee a na beba kitu ina mshinda. Na zoea la kumusaidia kubeba kitu hilo i maali ama karibo. Anapohena pena zoea kuseidia marafikizangu kwa vitu ambavyo awana kama vile chakula kuna wengine wetu hawajabarikiwa. Kupata vitu kama hizo kila siku. Kama vile nguo na vinginevyo. Mimi nimezoea kusaidia watu sana.

Mimi mara nyingi asubuhi nakula mkate na chai. Mkati ni kama vile wa super loaf. Na chai kilicho tengenezwa na maziwa sukari na majani chai ama saa zingine kahawa inategemea ni siku gani ama mwili yangu initaka ni.

Mimi binafsi ninaoga mara moja kwa siku. Lakini ninapofanya shughuli mingi nina uwezo wa kuoga mara mbili kwa siku ni kumaanisha asubuhi nikienda shughuli zangu ili niweze kupumzika vizuri, nina uchovu mwingi, kwa hvo lakini kama sina shughuli mingi nina uwezo kuoga mara moja kwa siku.

Mimi napenda kuvaa nguo za nguo kama vile nguo za olimani. Nguo hizi zina ni zile zenye zinapendeza. Yaani nguo za watu wenye pesa. Watu wenye kuelimika watu wenye kujielewa sana. Nguo hizi zinasadianga kupate heshima. Kutokana kwenda kulingana na mahali pale penye nimeweza kuhuthuria. Nikienda mahali nikiwa nimevaa hizo nguo watu hunipa heshima sana. Napenda hizo nguo.

Mimi nina wa kipawa cha kuimba. Mimi ni msanii hodari sana. Mimi nina kipawa cha kutunga nyimbo. Kuandika nyimbo na pia kuzimba. Kwa mfano sasa hivi nimeandika nyimbo mingi zingine nimezitoa zingine bado kukamilika. Mimi ninashukuru kwa kupewa kipawa hiicho. Kipawa hicho kina msaidianga kupata pesa. Na pia kulisha familia yangu.

Naam mimi nimeweza kufikiria kuanzisha biashara langu. Biashara ninalaloweza kufikiria ni la kuuza nguo na viatu. Lakini shida ya kuanzisha biashara ni ukosefu wa pesa ya kuanzisha biashara yenyewe lakini ninapopata pesa inayotoshelezea nitaweza kuanzisha biashara.

Mimi ujuzi na wako nahitaji kuimarisha ni ujuzi. Wa kufanya teknolojia. Ujuzi wa kushikanisha simu. Televisheni na radio. Ujuzi wa kutoanisha hizo vitu zinavyoharibika na kuzirudianisha pamoja na kutengeneza mimi napenda sana kuweza kuimarisha ujuzi huo ambao naendelea kushughulikia.

Mimi habari naipata kulingana na mitandao tofauti tofauti kwa mfano napata habari yangu kwenye televisheni redio. Na pia kutumia kwa simu yangu simu yangu inaweza kunipea habari yoyote nayotaka kulingana na mahali inafanyika mahali inapotokea simu inaweza kunipea habari mzuri sana. Kwa hivyo tuseme napatanga habari yangu kutoka kwa simu sana.

Unapotaka kuanza mradi mtu wa kwanza unaanza kwa kupanga kazi. Hii ndio inafaa kuwa kitu cha kwanza kufanya unapoanza mradi. Kupanga kazi kupanga mradi wako inasaidianga mradi wako uendelee vizuri bila shida ama tatizo lolote. Unapopanga kazi ni rahisi kutambua na kuelewa jinsi mradi wako unavyofanya.

Mimi ninapoamuka kitu cha kwanza chenye huwa nafanya ni kukunywa maji nakunywanga maji ili kusafisha koo na kuamsha mwili wangu napokunywa maji huwa natengeneza kiamsha kinywa ama breakfast. Lakini mimi napenda sana kuamka saa moja kamili hii ndio masaa yenye sana sana. Mimi huwa naamka.

Na mimi napenda kufanya kazi inashirikiano ya watu wengini. Unapofanya kazi na watu wengine kazi inakuanga bora na pia kazi inayofanywa na watu wingi. Natokeanga kuwa safi kwa sababu kila mtu anakuwaga mtaalam kwa mahali yake, kwahivo mnapounganishwa utaalamu huo mnafanya kazi moja maridadi.

Naam. Mimi mwenyewe nimeweza kuhuthuria maonyesho ya sanaa. Maonyesho ya sanaa nilianza kuhuthuria wakati nikuwa na umri mdogo sana. Hii ni nikiwa katika shule, shuleni kidato cha pili, shule ya upili. Mimi ninapenda kuhuthuria maonyesho ya sanaa. Kwa sababu huwa yananifunza mengi. Naweza kuona vitu mingi zenye sikua najua na kuweza kuzijua na kuzifahamu vizuri inavyofaa na pia kujua vizuri.

Naam mimi mwenyewe ni mpishi hodari mimi mwenyewe napenda kupika. Kama kuna kitu napenda kufanya ni kupika. Napenda kukula chakula ninachokuwa nimekitayarisha mimi mwenyewe. Mimi napenda kupika vyakula aina mingi. Lakini kila chakula hapo kinakuanga tamu napikanga kwa makini na ubora wangu wote. Napenda sana kupika na wanaonijua wanajua. Mimi ni mpishi hodari.

Chakula ninacho kula mchana mara nyingi, chakula hiki ni chakula chenye hakichukui muda kutayarisha. Kwa sababu mchana shughuli zinakuwanga mingi. Na pia masaa yafike ya kukula mtu anakuwanga amechoka. Kwa hivyo chakula hiki kinachukuwanga muda kiasi kutengeneza na hakihitaji kazi mingi ili kutengeneza. Kwa hivyo mara mingi najipatanga nikikula chakula hiki kwa sababu ndio rahisi kupika.

Kusubiri kwenye mstari sa zingine huwa inachosha. Kusubiri kwa mstari sana sana kama ukona mahali unaenda ama ukona shughuli unaenda kufanya unaonanga laini haisongi na masaa haiendi. Lakini pia saa ingine mstari ni mzuri huwa inaondoa vurugu. Na kuweka watu kwa laini na kufanya kazi iendelee bila shida ama tatizo lolote. Napenda sana mistari.

Mimimu inyewe napendelea viatu zinavyotoka kwa kampuni ya Nike. Viatu ama viatu vyovyote zinavyotoka kwa kampuni ya Nike zinakuanga viatu maridadi na bora kabisa. Napenda kampuni vye Nike kwa sababu inatoanga vitu nzuri nzuri na vitu zenye quality mzuri kulinganisha na vitu za mahali pengine.

Mimi wakati sai ninatumia waifai. Lakini wakati mungine kama kwa mfano stima zimepotea kama natembea naelekea mahali huwa napaswa kutumia data ya simu ili niweze kuweza kupata vitu vinavyoedelea kwenye mtandao.

Naam. Mimi mwenyewe napenda na kufuata matukio ya historia. Matukio ya historia huwa inafurahisha kwa sababu inapeana ujumbe mwingi wa vitu vilivyopita na kufanyika zama za kale. Hizi vitu zinawezanga kukuelimisha kwa njia mbalimbali. Kwa hivyo mimi napenda kufuata matukio ya kimataifa. Kwa sababu matukio haya inanisaidianga kujua nchi yangu inaendelea.

Mimi binafsi napenda chakula cha pilau. Chakula hiki cha pilau huwa kinatayarishwa na mchele Kitunguu Kitunguhu saumu pilau masala, royco Nyanya Pilipili hoho pilipili kwa wale wanaopenda pilipili. Na vitu vingine kama vile maji kuzichanganyisha zote na kuzi.

Mimi mwenye napendelea kuwa na ndevu. Lakini si ndevu zinazo jazana usoni mwangu. Napendelea kuenda kinyozi na kukatwa na ndevu zangu zinabakishwa tudogo tunao pendeza na kuvutia. Napenda sana ndevu kwa sababu zinakuwanga tu mzuri na zinafanya mtu akae vizuri na kupendeza sana pia mimi napenda kuwa na ndevu.

Mimi ni vitu mingi zinavyonifurahisha. Vitu zinavyonifurahisha ni kama vile kucheza mpira wa futiboli kuangalia simu yangu ama pia kuwa pamoja na familia na marafiki zangu. Vitu hizi huwa zinanifurahisha na kufanya mimi kuwa na furaha sana.

Mimi huwa nasafisha vifaa vyangu mara mbili kwa wiki lakini pia wakati mwingine huwa inategemea nimeweza kutumia kifaa hicho kwa muda upi ama kama nimekaa sana bila kukitumia huwa nakisafisha ili na pia kuangalia ka bado kinafanya kazi kisiweze kuharibika.

Mimi zawadi mzuri nimewaipokea ni viatu. Viatu ya jina la kutoka kambuni la Nike inayoshikana na nokta. Hii ni kolabo moja ya kambuni za viatu ilio toa kiatu moja maridadi. Kiatu naweza valia ukienda kazi, ukienda kukaa na marafiki zako, ukienda ofisini, ukienda sherehe ama harusi. Viatu unavyoweza kuvaa ukienda mali yote.

Heee mimi navaa saa. Navaa saa moja maridadi saa inayotoka kwa kampuni ya cristiano ronado. Marufu mchezaji mpira. Saa huwa inanisaidia kuangalia saa ngapi na pia kunisaidia kuweka masaa hili nifanye vitu kulingana penye mimi nimepangea muziki.

Naam mimi napenda kujaribu vyakula mpya. Vyakula hivi ni kama ninapoenda hoteli za mbali mbali ama eneo ambalo mimi sijui. Napenda kujaribu chakula checho eneo ama chakula cha hiyo hoteli. Inaweza kujua jamii mbalimbali zinakula chakula gani na pia inaniweza nitambue chakula tamu zenye sikuwa nazijua hapo awali na sasa nimezitambua.

Naam mimi napenda asali. Asali ni tamu sana na asali inatumikanga kufanya mambo mengi. Napenda sana asali kwa sababu asali ninafurahishwa ninapokula asali unaweza tumia kupaka kwa chakula.

Mimi mwenyewe napenda chakula cha pilau. Chakula hiki nakipenda sana. Chakula hiki ni kitamu sana. Chakula hiki utengenezwa na viungo. Kama vile kitunguu kitunguu saumu nyanya denia pilipili hoho. Pilipili kwa wale wanaopenda pilipili. Mchele enyewe maji na pia unaweza weka nyama ya kuku ama pia ya mbuzi ama ngombe. Chakule.

Siku yangu ya kuzaliwa huwa naifurahia kwa njia mbali mbali. Mimi kwa mfano naweza kuenda mahali niliko. Kuwa napenda kuenda kama kuugelea. Na pia hapo naweza kupata kula chakula chenye kufurahisha chenye nakipenda chakula chapilao na vinywaji aina mbali mbali. Napenda kusherekea siku yangu we.

Mimi kutoka vitisho vya mtandao hua najilinda kwa kuripoti kwenye polisi. Kuna watu wanakuanga na vitisho zingine za kutisha kweli kweli. Vitisho hivo usipo zingatia labda zinaweza kuleta maafa mengi na vitu mingi zenye azikua kufa kufanyika zinaweza kufanyika.

Udhaifu wangu kazini ninaushughulikia kwa kupanga kazi yangu. Unapopanga kazi yako unaweza kuwa na mwelekeo na kujua ni nini unapofaa kufanya na wakati mgani unaofaa kufanya kitu hicho hii inasaidia kazi yako kuwa safi na kazi yako kuendelea vizuri nashughulikia sana udhaifu wangu wa kazi.

Naam. Mimi mwenyewe natumia teknolojia ya sauti. Teknolojia ya sauti ni teknolojia inayo pendeza. Imeimarisha mambo mengi katika sekta ya teknolojia. Mimi natumianga teknolojia ya sauti sana sana.

Naam. Mimi mwenyewe napenda kunywa maziwa. Mimi nimelelewa nikinywa maziwa tangu nikiwa mdogo tangu utotoni nimekuwa nikikunywa maziwa inaweza kuwa ni maziwa freshi. Ama pia maziwa mala iliowekwa kwa kibuyu na kufanywa kuwa maziwa mala. Napenda sana kunywa maziwa na nafurahianga kunywa maziwa.

Mimi wakati wa mapumziko huwa nafanya vitu tofauti tofauti. Wakati wa mapumziko naeza enda na kutazama runinga. Na kuona nini kinachoendelea mtandaoni. Pia naweza kwenda kupikia. Mbwa yangu ninayoipenda sana na kuisafishia nyumba yake hizi ni mambo nafanyanga wakati wa mapumziko ya mchana.

Wangu vizuri sana. Mimi nashughulikia wateja kwa hekima, heshima na kuwafanyia kazi mzuri yenye pia wao wenyewe inawapendeza. Napenda sana kushugulikia wateja wangu vizuri. Napo shughulikia wateja vizuri, kazi yako basi inaweza kuwa bora.

Wakati wa jua kali mimi napenda kutulia mahali moja. Kwa sababu wakati wa jua mtu anapo zurura ama anapo faya kazi ya mzito huweza anachoka na anaweza kuumwa na kichwa kulingana na hali ya anga. Jua inapo kuchoma sana inakuleteanga shida mingi ama pia kutoa damu na mapua yako.

Mimi napenda rangi ya samawati. Rangi inapokuwa katika ukuta wako inafanyanga ukuta wako kukaa vizuri. Rangi ya samawati ni rangi ya kupendeza sana. Napenda sana rangi ya samawati.

Mimi mwenyewe nimezaliwa katika mji wa machakos, mji huu uko katika nchi ya Kenya. Mji huu ni mahali nimezaliwa na nikalelewa hadi nilipo kuwa mkubwa na kuenda mji wa kajiado. Mji wa machakos ni wa kufurahisha na kupendeza kwa sababu barabara zake zimejengwa vizuri na inahospitali bora kabisa napenda mji wangu wa machakos. Kwa hivyo.

Mimi nafanya juhudi ili kushirikiana na timu. Kitu ya kwanza ninachofanya ni kutafuta timu bora yenye nitashirikiana na wao. Timu inafaa kuwa na watu kama mimi watu wanaotaka kuenda mbali wa kufanya mengi sana. Mimi napenda kushirikiana na timu.

Mimi nalea nywele zangu mara mingi. Kwa mfano, baada kuitimu chuo niliweza kulea nywele yangu na nywele hio iliweza kuwa kubwa. Upate inaweza sukika twisti ama kuwekwa dredi, mimi napenda nywele kwa sababu nywele ni ashiri ya nguvu na amani.

Mimi wikendi mara mingi vitu ninavyofanya ni kujumuika na rafiki. Saa ingine jamii ama saa ingine mpenzi wangu wikendi inakuanga wakati mzuri kwa sababu watu wengi hawakuwangi kazi na inakuanga wakati wa mapumziku kwa hivyo watu wengi wanakuanga na saa ya kufanya mambo kama hiyo ya kujumuika.

Kumbukumbu ya kutisha. Kumbukumbu ya ile siku ni niliwahi toka mtaa inayoitwa kithangadhini katika njia niliweza kupatana na mtu aliye kuwa anatembea uchi wa mnyama katikati ya barabara mtu hakuwa anaogopa kitu na alitembea tembea kiasi kisha akapotea mimi niliweza kuona nimeona ghosti. Nilikimbia sana.

Mina naendanga hospitali mara kadhaa kwa mwaka. Hii ni kama niko mgonjwa. Lakini mimi ni ngumu kuwa mgonjwa kwa sababu huwa nazingatia sana afya yangu. Mimi ni mtu mwenye anakula vizuri, anafanya mazoezi, na kukunywa maji mingi. Shugulikia sana afya yangu. Napenda sana afya yangu.

Mimi najihisi vizuri kuhusu tathmini za kazi. Mimi napenda sana tathmini za kazi. Tathmini za kazi ni vitu unavyozingatia wakati unapofanya kazi yoyote. Kazi unaeza kukuwa ya kulima, kufundisha ama pia kuelimisha. Najihisi sana tathmini za kazi.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ya harusi. Sherehe ya harusi ni sherehe inayopendezwa sana. Ni sherehe yenyewe unakuwaga inafanyika na watu wenye furaha mingi.

Wakati wa msongo wa kazi nafanyanga mambo mingi. Msongo wa kazi ya wakati unapokuwa na kazi mingi ya kumaliza kwa wakati ya mchache. Lakini unapofanya kazi na kupanga kazi yako vizuri basi msongo wa kazi hautakuwa tatizo kubwa sana kwako.

Mimi napenda sana chakula kilicho na mafuta, lakini ni mafuta kiwango kiasi si mafuta mingi. Mafuta mingi inaletanga shida na inafanyanga mtu kuwa mgonjwa. Na kutahadharisha afya yako sana. Kwa hivyo napenda chakula chenye mafuta kidogo tu yaliyopimwa vizuri.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni changamoto kama vile kukosa kuelewana na watu wenye tunaofanya kazi pamoja. Inafanyikanga wakati nyinyi wote hamna nia moja ama pia nyinyi wote hamjaelewana katika lengo fulani na kila mtu ana vitu tofauti kulingana na jambo.

Mimi nafanyanga kazi vizuri zaidi wakati wa asubuhi. Wakati wa asubuhi ni wakati saa yenye mwili haijachoka na akili iko tayari kupambana na kazi. Napenda sana kufanya kazi wakati waasubui. Wakati wa asubuhi mwili inakuanga na nguvu. Inakuanga na uwezo wa kufanya kazi yeyote kwa umakini na vizuri.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri; sifa ya kwanza, ni unyenyekevu. Kiongozi mnyenyekevu ni kiongozi anayeweza kuongoza bila tamaa bila ubaguzi na bila kujali watu wengine kuliko wengine. Kiongozi mwenye ana uwezo wa kuongoza na kushughulikia watu wote chini ya uongozi wake.

Mimi ningeweza kuwa na ujuzi na ningependa kujifunza ujuzi wakuuza kuunda mashini za xray. Hili ni kazi yenyewe inahitaji mtu mwenye akili na mtu mwenye umaarifa. Lakini mimi nataka kuwa na kazi hiyo kwa sababu ni kazi nalo ipenda ni kazi ni itaniletea pesa mingi.

Mimi napendelea mfumo wa iPhone. Simu ya iPhone ni simu nzuri kabisa. Simu yenye kamera yenye quality mzuri ninapiga picha vizuri sana. Simu yenye ina nafasi kubwa na unaweza kuitumia kueka vitu pale kama video picha. Ama vitu vya kazi. Simu yenye inafanya kazi kwa haraka bila tatizo lolote.

Uzoefu wa kushangaza nimewaiupata ni kama vile kukula njugu. Mimi nina uzoefu wa kukula njugu wakati ninaposhika pesa kidogo. Mimi mwenyewe naonanga ni heri kukula njugu. Mimi napenda sana kukula njugu.

Mimi napendelea kufuatilia habari ya mtandaoni hii ni kwa sababu ndio uweze kupata gazeti lazima kwanza ukaitafute. Kwa saa zingine unaweza kuwa huna pesa ya kununua gazeti ile. Ama pia habari zingine huwa hazionekani kwa gazeti kwani si kila habari unaweza kuipata kwa gazeti yenye utaipata mtandaoni. Mtandaoni inapeananga habari mingi na si lazima uende mbali ili kupata habari unezapata mahali uko.

Naam, mimi napenda kucheza ngoma. Mimi napenda kucheza ngoma za Kenya, nyimbo za kiswahili. Nyimbo hizo zinanifurahishanga. Ngoma hizo huwa inanitibu na huwa inanisaidia sana kujiburudisha na pia kutoa mafikira mingi akilini mwangu. Napenda sana kucheza ngoma kwa wakati mwingi, sana sana wikendi ndio huwa naweza kucheza ngoma.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa katika chumba changu cha kulala. Nikitazama dirishani naweza kuona vyumba vingine huko nje. Na pia naweza kuona miti mingi huko nje. Na mazingira yenye iko nje ya chumba changu cha kulala. Kwa kweli yanapendeza na kuvutia sana.

Mafunzo ya kazi yenye yamenisaidia zaidi ni kujifunza kazi ya kompyuta ama tarakilishi. Hii ni kazi ni mafunzo yenye utatumia kwa kazi mingi sana mafunzo yameweza kunisaidia kufanya kazi yangu kuwa raisi. Na kufanya kwa wakati na vizuri sana Muzika.

Kumbukumbu ninalo nzuri shuleni ni wakati nilipoibuka kuwa nambari moja katika mtihani. Niliweza kuibuka kuwa nambari moja kwa watoto. Mia tatu kumi na moja. Lakini mimi niliweza kuibuka kuwa mara moja na nilifurahia sana shuleni.

Mimi ninapo kuwa nyumbani huwa nafurahia kufanya vitu mingi. Vitu hizi ni kama vile kulala. Kucheza ama pia kuangalia tarakilishi ama pia televisheni na runinga yetu. Napenda sana kufanya vitu hivi ninapofika tu nyumbani na kuwa na furaha.

Naam, mimi hadi naweza kuishi wiki mzima bila teknolojia, nimejifuza kwamba teknolojia si kila kitu maishani mwangu. Nasaa ingine ni muhimu sana kujitoa kwenye teknolojia na kufanya vitu bila ama bila kuingia kwenye teknolojia, si lazima mimi nikuwe na teknolojia ili niishi.

Mimi nimefanya vitendo vingi vya wema. Hii ni kwa mfano kitendo cha wemu nishawahi fanya ni kusaidia watoto kwa barabara hao ni watoto wenye hawananga chakula ama watoto wenye hawana pa kuenda. Mimi nikipatana na aina ya watoto hao mimi huwa nawasaidia na chakula ama kuwapea pesa wakanunue chakula ili washibe. Hicho ni kitendo cha wema.

Naam mimi napenda kufanya kazi nyumbani. Napenda kufanya kazi kama vile kucheza. Na kufanya vitu zingine nyumbani. Napenda sana kufanya kazi nyumbani kama kusafisha kwa sababu unapoishi nyumba chafu hakuna amani wala starehe na hutafurahia.

Mimi muda wangu wa bure nautumia kufanya vitu tofauti tofauti. Mimi naweza kutumia muda wangu wa bure kufanya vitu kama vile kutazama televisheni kucheza na marafiki zangu. Kuongea na marafiki zangu ama kujumuika na mpenzi wangu Ngechu.

Mimi napenda wanyama, wanyama wenye hawaumani ama wanyama wenye utulivu. Napenda mnyama kama vile umbwa napaka hao ni wanyama wenye ukiwa na karibu na wao mnaweza kucheza na pia wanakupeanga amani na utulivu unapokuwa na shida.

Mimi huwa nasherehekea mafanikio ya timu kwa njia mbalimbali naweza kusherehekea mafanikio ya timu kwa kurukaruka. Mafanikio ya timu naweza kusherehekea kwa kuweka sherehe na kunywa vinywaji na kupika vyakula vya aina mingi na kusherehekea pamoja na timu yangu.

Mimi mwenyewe napenda kahawa kawaha inatoanga stess na kahawa pia inakusaidianga wakati unafanya kazi kwa hivyo inafanya usilale ukiendelea kufanya kazi. Mimi napenda sana kahawa napenda kukunywa kahawa kuliko kukunywa chai lakini saa zingine najipatanga nikikunywa chai kama sina kahawa.

Mimi video zangu mingi natazama katika mtandao wa youtube, mtandao wa youtube huwa ni mtandao wenye video mingi. Iwe video vya wimbo, mziki, ama pia video vya kuchekesha ama pia video vya movie za kufurahisha na kusisimua. Napenda sana mtandao huu kwa sababu unaweza kunipea nafasi ya kuona video mingi.

Naam, mimi mwenyewe napenda kupanda milima. Kupanda milima ni kama zoezi kwangu. Ili ni tukio linapo fanyika na likifanyika unaendaga huko kufanya zoezi ya miguu. Nikipanda milima miguu yangu upata nguvu kwa sababu unapopanda milima misuli zako zinajitengeneza.

Mtaa wangu naupenda sana kwa utulivu ulio nayo. Mtaa wangu ni mtaa wenye utulivu kwa sababu mtaa mtulivu unaweza kuwa na amani. Naweza kufanya vitu zako bila kushtuka ama bila kusumbuliwa na mtu ama kitu chochote iwe kelele ama watu wakifanya mambo zao.

Mimi nafua nguo marambili kwa wiki. Hii marambili ni wiki ikiaanza na wiki ikiisha nnapo fua nguo mara mbili kwa wiki inaweza kunisaidia kua msafi. Napia inaweza kunisaidia kupunguza kazi zangu nnapo fuwa kufuwa kazi hivo. Uwa inanisaidia sana kwa msafi sana.

Kitu kinachonipa motisha kazini. Kufanya kazi na iimarike. Napofanya kazi nikue safi niweze kuenda venye unavyotegemea. Huyo anakupea motisha ili kuendelea kufanya kazi safi. Kazi safi pia huweza kusifiwa na watu na pia inaweza kufanya biashara yako iendelee vizuri sana. Mimi kufanya kazi vizuri inanipeanga motisha kazi.

Mimi ningependa sana kua na uwezo wa kusoma akili za watu. Napo kuwa na uwezo wa kusoma akili za watu na juanga mtu anapo kudanganye ama anapo sema ukweli. Uwezo wa kusoma akili za watu na weza kujua chenye mtu anafikiria wakati fulani ama unapo muliza jambo fulani.

Naam napenda sana kula samaki. Sana sana samaki wanahitwa tilapia. Samaki watilapia ni samaki watamu sana. Ni samaki wenye nyama tamu na wana mifupa mingi. Samaki awa nakuanga raha kukula na nitamu na wanaongeza mwili sana mwili.

Mimi mwenyewe napendelea pahali pa kimya. Pahali pa kimya ni pahali panaoweza kunisaidia kufanya vitu mingi bila kusumbuliwa pahali pa kelele kuna vitu huwezi fanya kama sahii vitu tunavyofanya sahii. Siwezi fanya kwa kelele kwa sababu makelele itanisumbua. Na sitafanya kazi yangu kwa ubora ama kwa maridadi mwingi.

Kumbukumbu nzuri ninayo kutoka utotoni ni siku niliobuyiwa baisikeli na shosho yangu siku hiyo nyanya yangu alitoka kazi na akapita moja kwa moja hadi duka kuu Naivas. Hiyo ilikuwa siku ya kusherehekea kuzaliwa kwangu, nilikuwa naelekea miaka kumi alinibuyia baisikeli na nilifurahia sana kwa sababu nilikuwa nimetamani kua na baisikeli. Kwa sababu karibu marafiki zangu zote walikuwa na baisikeli zao.

Kunapo kuwa na jua kali mimi huwa najikinga kwa njia mbali mbali. Njia moja yenye huwa najikinga nayo ni kama vile kubeba mwavuli. Ninapo beba mwavuli na kujikinga na mwavuli jua huwa haikuchomi mwili. Na pia unaweza vaa kofia. Kofia unapo vaa huwa inazuia jua kukuchoma kwenye kichwa.

Mimi napenda kinyuaji cha kokakola. Ninapo kunywa kinywaji cha kokakola baridi kinyuaji kinacho fanya mwili utuliye mwili kupata nguvu kinyuaji hiki kinakuwaga kizuri sana sana wakati wa jua kali kunapokuwa na jua kali uwa natafuta kinywaji hiki na kukikunywa ili kupunguza joto mwilini.

Mimi napendelea baridi. Sababu wakati kuna baridi unauwezo wa kufanya vitu mingi ama kazi mingi. Wakati kunajua jua inaletanga uchovo unapo chomwa na jua ukifanya kazi. Mwili uweza kuisha nguvu na kushindwa kwendelea na nguvu. Pia wakati kuna baridi naweza kucheza sana bila kuchoka.

Mimi napendelea kitanda kizuri. Unapokuwa na kitanda kizuri unapata usingizi wakutosha yani usingizi wakulala. Singizi wapono. Kitanda kinacho kitanda kigumu kinafanyanga usipate usingizi wakutosha kwa sababu ulalangi kwa amani. Napenda sana kitanda kizuri.

Mimi nabenda sana aina ya keki inayo itwa keki ya black forest. Keki hii ni kaki yenye nayo inakuwaga na rangi mbili nyeupe na nyeusi. Keki hii inakuaga tamu sana na inapendeza unapo iangalia. Keki unapo ikula ni tamu na inashibisha. Napenda kukula keki hii na chai ama kwa juesi. Kwa hivyo.

Mimi napenda kutumia GPS kwasababu ramani kuna vitu zinazo kuwa zimefanyika juzi juzi zenye haziko kwa ramani lakini unaweza tumia GPS unaweza kuona kitu chochote kilipo mahaliko wakati huo. Lakini ramani inaweza kuwa ni ya miaka kumi iliyopita ukiangalia miaka kumi iliopita kumejengwa vitu vingi kwahiyo vinaweza potea.

Mimi ni mtu wa kuamuka usiku. Mimi mchana naweza lala sana lakini inapo fika usiku mimi na kuanga nimeamuka. Na amukanga usiku ili kufanya kazi zangu ama pia pitia mitandao ya kijamii kama vile instagram. Ama tik toki ili kusoma ama pia kupata vitu mbali mbali.

Napenda kwenda madukani wakati wa siku. Wakati wa siku ni wakati hakuna watu wengi wanaununua vitu. Pia wakati wa siku ni baada ya kukaa sku mzima na umeweza kujua chenye ahuna. Umekiandika kwa ivo ukenda madukani unaweza kupata kila kitu. Chenye huna na kununua vitu hizo vyote kwa mara moja bila kusumbukana.

Kabla kulala mimi sana sana huwa naomba. Kabla kulala huwa naomba na nashukuru Mungu kwa kunijalia na kunipea siku mzuri. Na pia huwa naomba anilinde usiku na aniamshe nikiwa vyema na mzima hiyo asubuhi inayo fuata. Napenda kuomba kwa sababu unapo omba maombi yako husikika kufanyika.

Naam napenda kuzungumza kuusu siasa siasa kwa sababu siyasa pia zinafanyanga inchi iendele vizuri ama iendelee vibaya napo zungumza kuusu siasa unajuanga ni wapi inchi ama viongozi wagani wako na kasoro katika sekta flani na pia siasa unapozungumza inakusaidianga kujua mingi kuusu inchi yako enye ukua unajua.

Mimi napenda muziki wa ridims. Muziki wa ridims ni muziki unaoimbwa sana na wasanii wa Jamaica. Kama vile Jamiel. Kama vile Vybz Kartel. Kama vile Chris Martin, Spice. Muziki huu ni wakati muziki huwa nasikiza huwa nasikia vizuri. Napenda kusikiza muziki huu ninapofanya kazi zangu.

Mwalimu ninao mkubwa ninaomkumbuka kutoka shuleni ni mwalimu bwana musili. Wengine wetu waliweza kumuita bazenga kwa sababu alikuwa na mwili alikuwa anapenda kwenda jimu mwalimu huyo alikuwa ananifunza somo la kiswahili na kwa sababu nilikuwa napenda somo la kiswahili mwalimu huyo alikuwa bora kwangu na aliniwezesha. Fanya vizuri katika somo hilo wakati wa mwisho.

Tabia ninayochukia kuhusu watu ni tabia ya kuona watu wengine. Wanafanya makosa kubwa wanapofanya vitu vyao. Hiyo ni tabia ambayo kwa sababu pia wewe hakuna mtu anajua kama unafanya vizuri. Wewe mwenyewe huwezi tambua kama unafanya vizuri. Ama kazi yako haina makosa. Kwa hivo hufai kujudge ya mwingine iko na makosa.

Mimi napenda upepo, upepo ni mzuri kwa sababu upepo unaeza upata nje unapo toka ac iko na gharama kama vile gharama ya stima, unapo tumia ac lazima basi utumie gharama kubwa ya stima. Sababu ac inahitaji stima ili kufanya kazi lakini upepo unaupata tu kila mahali unaenda.

Naam mimi mwenyewe na penda kupiga chombo cha mziki. Chombo cha mziki nacho pena kupiga ni kinanda. Kinanda ni chombo anacho unafinyilia na kutoa sauti nayopendeza ambapo mtu anaeza itumia kama biti na kuimba. Kinanda ni chombo unapo kijuwa kupiga utafraiya ukifanya jambo hilo.

Mimi napenda kufanya kazi peke yangu nnapofanya kazi peke yangu, kazi yangu inakuanga safi napenda kufanya kazi hii vizuri sana. Natumai pia wengine mnapenda kufanya kazi peke yenu. Napofanya kazi peke yako unajuanga chenye unafaa kufanya na chenye ufai kufanya kwaivo hii inaletanga.

Je unapenda kusimamia au kusimamiwa? Mimi mwenyewe napenda kusimamia unaposimamia una uwezo wa kuona chenye kinachoendelea unaweza kuelezea chenye kitafanyika lakini unaposimamiwa haunanga hadi rusa ya kufanya chenye unataka ama kutoa maoni yoyote kwa sababu si wewe mwenye umesimamia kazi hiyo.

Mimi wanaifathi data yangu mahali tofauti tofauti. Lakini kwa sasa wanaifathi data yangu kwa google ama gmail Gmail ni mahali unaueza kuhifadhi data zako kama vile picha, video na pia document zako za kazi na pia inakupea nafasi kubwa ya kuhifadhi vitu zako.

Mimi napenda kufanya vitu na mingi na marafiki zangu. Nikiwa na marafiki zangu tunapenda kupika na kukula kwa pamoja. Tunapopika tunaweza kupata nafasi ya kupiga, kupiga sherehe na pia kupiga ngumzo. Na kupeana hadithi, tofauti, tofauti na kujuliana ve nye mtu a mekuwa akiende.

Mali pa historia ni ngeweza kutembelea ni Fort Jesus. Fort Jesus ni mali eni napatikana katika mji wa Mombasa. Fort Jesus ilijengwa zamani za wakale wakati wazungu walikuwanga Kenya. Ilijengwa na wazungu wakale. Iyo ni eneo inaopendeza sana na ni maja mzuri.

Mimi napendelea mwanga wakati. Wasababu nikuwa mwanga mkali ni mwanga ambao unaweza kukumulika macho na kukuchoma macho. Hii inaweza kuleta shida na unaweza kosa kuona vizuri. Pyuki kaangalia mwanga wa mkali sana kwa kati mwingi unaweza kupata shida ya maki.

Kwa sasa sina mahusiano mazuri na baba mzazi. Lakini bado mahusiano yetu si mbaya vile, kwa sababu tunaweza kaa kucheka na kufanya mambo mingi kwa pamoja. Lakini napenda sana wazee wangu kwa sababu walinilea na kunipea nidhamu yenye inanisaidia hadi waleo.

Naamu mimi napenda kutembea msituni mimi nawezanga kuenda msituni ni kuwa peki yangu ili kuweza ili kuweza kujunganisha na nature mstini kuna kuanga na utulivu na unapu kuenda pale unaweza pata masaa ya kujifikiria na kufanya mambo kwa utaratibu.

Nyama ni nayo ipenda zaidi ni nyama ya ng'ombe. Nyama hii ni nyama ambayo inakuanga tamu na niraisi kupika. Ninapo pika nyama inakuaga ni laini na ni tamu sana. Nyama haichukuangi wakati mwingi kuiva napenda nyama hii pia inaongezanga mtu nguvo mwili. Inasaidia mtu kukua na misuli sana.

Mimi na familia yetu tunapenda kuangalia filamu. Tunapokuwa pamoja kama familia tunawekanga filamu ama pia kucheza ngoma na kupiga gumzo mingi sana. Na kucheka tunapokuwa na familia inakuwanga wakati wa kufurahia sana. Napenda sana kuwa na familia yangu kwa sababu nakuanga kwenye amani na nimetoshekeleza.

Mimi napenda hali ya hewa ninavyoipenda ni hali ya mvua. Wakati kuna mvua kunakuanga kunapendeza. Pia kuna mimea inawezanga kumea na kupata majani mazuri ya rangi ya kijani kibichi rangi inakaanga vizuri na huvutia sana na pia wakati wa mvua chakula au mimea kwa hivo hakunanga ukosevu wa chakula.

Luga ni ambayo ni ngependa kujifunza ni luga ya kifransi. Luga hii ni luga ambayo nonanga. Inayangiana vizuri ya ni luga inaozungumza na watu wengi. Pia ita nisaidia wakati wa shuguli zangu napu kwanza kuenda inchi za mbali nitaweza kuzungumza na watu huko hupenda sana luga hii na nitajifunza siku moja.

Mimi napenda sanaa ya kuingiza. Sanaa ya kuingiza ni sanaa inayo o nyesha ubunifu kwa watu wanayo ifanya ili uweze kufanya sanaa kuingiza lazima uwe mbunifu na mcheshi wa kutosha. Kwa sababu sisi wenye tunao angalia lazima tufurahie. Napenda sanaa hii kwa sababu huwa ina nifurahisha aa pia inanifanya pia mimi kuwa mbunifu zai.

Mimi napenda mbwa. Napenda mbwa kwa sababu mbwa inuawezo wa kukulinda. Mbwa pini uwezo kukutuliza wakati unashida na mbwa inaweza kusaidia kwa vitu mingi kama vile kuchunga vitu. Wakati umeenda safari unaweza acha mbwa yako na inaweza kuchunga mali yako na wakuna mtu wataiba ama kuikaribia.

Mimi napenda kuongea kwa sababu kuongea inawezanga niweze kujifafanua vizuri na kueleweka vizuri. Pia kuongea inachukua muda mchache ukilinganisha na kuandika ili kuandika huwa inabidi uchukuwe muda mwingi kukamilisha kazi unayofanya napenda sana kuongea.

Naamu. Mimi napenda kula popcorn. Napenda kula popcorn sana sana wakati naangalia ama natazama filamu kwenye televisheni au mitandaoni Popcorn inakusaidianga kupitisha wakati na pia kufurahia unahapofanya kazi. Ama kufanya kitu kwa muda murefu inasaidia kupitisha masaa.

Mtu wa mashauri naeza pea mtu anapoanza kazi ama mtu anayeanza kazi naweza kumshauri afanye kazi yake kwa umakini na kwa bidii ujua wengi unafanyia kazi nani ama ujuwangi ni nini italeta baada ya io kazi kukamilika unapofanya kazi yako vizuri unaweza pia ukapata cheo na kupandishwa cheo kwaivo mimi nataka watu wafanye kazi vizuri.

Mimi huwa nachaji kifaa changu mara moja kwa siku. Hii ni usiku ninapolala. Wakati ninapolala huwa naacha kifaa changu kichaji hadi kiingie moto na kujaa. Ninapochukua simu yangu asubuhi kutoka kwa chaji inakuwanga na moto wa kutosha ambao nautumia siku mzima ninapo nitapo chaji tena usiku.

Mimi napenda kula ugali, napenda kula ugali kwa sababu ugali ni chakula kinacho nguvu. Unapokula ugali unaweza kufanya kazi mingi bila kuchoka. Unaweza kukaa sana bila kuhitaji chakula ama bila kuhisi njaa. Napenda sana kula ugali kwa sababu ugali hushibisha vizuri.

Naam. Wakati mwingine mimi huwa ninatumia video katika mawasiliano ili na wakati ninapozungumza tuseme na marafiki zangu wa mbali. Ama wakati tunapozungumza na mpenzi wangu ninapotumia video kuzungumza inakuwanga mzuri kwa sababu unaweza kuona mtu anavyo alivyo ama anavyoendelea kimwili. Napenda pia kutumia video katika mawasiliano sana. Napenda kutumia video.

Mimi napenda kusoma. Mimi sipindi kuandika kwa sababu unapoandika unatumianga wakati mwingi. Unapoandika kabla umalize kusema kuandika kitabu kizima utachukua siku mingi. Ama pia miezi. Lakini unaposoma, kusoma ina huwa unatumia tu wakati kiasi kwa sababu ni kuangalia tu neno na kulitaja. Kwa hivo mimi napenda sana kusoma kuliko kuandika.

Mimi ni mtu wa kuwai. Kwa mfano kama tulikuwa tupatane mahali saa tatu huwa nafika hapo hadi dakika kumi kabla ya hio masaa. Napenda kuwahi mapema kwa sababu unapowahi mapema. Unaweza kujitayarisha vizuri kufanya kitu uliyo kuja unakuja kufanya lakini unapochelea kitu ya kwanza unafikanga mahali unaenda. Ukiwa umechanganyikiwa na pia unaweza toka kwa haraka na kusahau vitu. Zingine mahali unatoka na kuziacha au.

Naam mmi huwa na nunua vitu kutumia simu kwa mfano ninavo taka kununua kiyu kutoka klwa duka zenye nime ona mitandaoni huwa nalipia kupitia simu. Hii ni kitu ya kwanza lazima kwanza. Ni hakikishe kuwa amba duka ilo ni laukweli na sila wakora kwa sababu kutumia simu kununua vitu, unaweza kupatana na wakora ambao utawatumia hizo pesa na hawataleta kitu ulichonua.

Wakati walikizo wanajistawishi kwa kufanya mambo mingi. Nafanyanga mambo mingi kwenye mitandaoni ambayo najifurahisha lakini pia napata pesa kutumia katika kufanya mambo mambo haya yananileteanga pesa ambayo inaweza kunistawisha wakati wa likizo na wakati mwenye siko kazi. Na pia wakati uwe huaina nisaidia kujifurahisha sana na kutoa maumivu ya kazi. Napenda sana wakati wa likizo.

Naam, miki napenda kununua vitu mtandaoni. Vitu mingi ziko kwenye mtandao zinakuwanga vizuri na zenye ubora mzuri. Na pia unapo nunua vitu wa mtandaoni unaweza kuletwa mpaka mahali uko. Napenda sana kununuwa vitu wa mtandaone kwa sababu inanisidianga kupata vitu zangu vizuri sana. Napenda sana kununua vitu wa mtandaoni.

Katika jamii yangu ni ningependa kuona maendeleo mengi sana. Mfano wa maendeleo ninayopenda kuona katika jamii yangu ni jamii yangu iwe na barabara zilizoimarika. Jamii yangu iwe na shule mzuri, shule inayofunza watu wote katika jamii. Jamii yangu iwe na hospitali mzuri. Hospitali inapotibu watu vizuri na kuhakikisha hali ya afya watu wa jamii iko sawa, na pia jamii yenye usalama na watu hawaibiwi sana na kila mtu ana amani yake.

Mimi na pendelea surwali. Kwa mfano surwali huwa inakusaidia sana ina kukinga sana. Kutokana na baridi wakati unavalia surwali tuseme mfano wa siku surwali takulinda baridi miguuni na utasikia baridi. Ama pia misimu ya baridi ukivalia surwali takusaidia sana na kukinga kutokana na baridi. Na pia vitu kukuuma kama vile tumbo. Napenda sana surwali kuliko sketi pia mimi nina kijana inategemea nipende nini?

Mimi napenda muandishi wa kitabu anaeitwa Sumta Matei. Asumta Matei ni wa kitabu kama vile Chozi Lahiri Chozi Lahiri ni kitabu kinacho zungumzia shida zinazotokana kuhusiana na siasa, ukabila. Na pia siasa chafu na viongozi wabaya katika nchi. Mwandishi huyu anakuanga maarufu anajua kuandika. Mwandishi huyu ametoka nchi jirani ya Tanzania.

Naam, nimeenda mara mingi kwa tamasha za mziki. Nimeenda tamasha za wasanii tofauti tofauti. Nimeenda kwa tamasha kama vile wasanii wa ngoma za Kenya zi wakadinali wasanii hawa ni wenye umaarufu na wasanii wenye kuimba ngoma za kupendeza na ngoma zinazofurahisha sana. Nilipo enda huku kwenye tamasha la muziki nilifurahia kwa kuona wasanii hawa nimeenda pia kwa wasanii wengine kama vile kalgraph Jones na Mejja.

Ningpenda kutembea miji mingi duniani. Lakini mji ningeo penda sana kutembea. Ni mji wazazibari. Mji huo una hali ya kupendeza. Mji huo ni mji ulio katikati ya bahari. Umezungukwa na bahari juu kuna maali vizuri ya kuagelea. Kuna vitu mingi za kufraisha na kusisimulia. Katika mji huo pia unaweza kupata chakula mingi za mji ya Tanzania mbatu zinakuangatamu. Npenda sana muji wanzazibara. Henta utembelea. Siku.

Naam, mimi napiga kura. Kitu cha kwanza nimehitimu kuwa na miaka kumi na nane na kitambulisho cha demokrasia ya kenya kulingana na katiba kama uko na kitambulisho unafaa kupiga kura hili kuchagua mwenye ataweza kuwa kiongozi wako wa kesho. Na mimi nataka kupiga kura ili nikuwe kama mtu anayependa nchi yake mwananchi mtiifu.

Mimi binafsi napenda kukuwa mahali ya ambapo kuna utulivu. Mahali ya ambapo hakuna kelele na mahali hakuna watu wanaonisumbua. Mahali kama hapa nina uwezo wa kufanya kazi mingi bila kusumbuliwa na watu. Napenda sana pahali penye utulivu. Napenda pia kufanya kazi mahali kuna utulivu. Natumai kuwa nitafanya hivyo.

Filamu ninayoipenda vizuri ni filamu inayoitwa Bad Boys. Filamu hii imeactiwa na mwanafilamu mwenye ana uwezo pia wa kuandika anayeitwa Will Smith ama William Smith. Akiwa na rafiki yake wa karibu filamu hii ni filamu inayofurahisha. Ni filamu ninayopenda kuiona kwa sababu imechanganyikiwa na comedy, action na drama. Filamu hii ninaweza kuipenda kuiona tena wakati.

Kipindi cha televisheni ninachopenda ni kipindi cha PPP. Kipindi hiki ni kipindi wakati mwingi kinakuanga kinacheza muziki. Kwa mimi napenda muziki kwa hivyo ninapoangalia kipindi hiki. Naweza kujua nyimbo mingi zinazokuwa zimetokea. Na zenye sikuwa nazijua hivyo ni nyimbo za hip hop, za bongo, za riddims, za dancehall, ama, za reggae. Katika kipindi hiki nitazipata hapo za kitambo ama za juzi juzi.

Mimi huwa nawakaribisha wafanyi kazi wapya kwa njia mingi. Lakini kitu ya kwanza huwa nawakaribisha kwa kumtambulisha. Kwenye kituo hicho na kumuelezea vitu zinapofaa kufanywa katika kituo hicho. Hiyo inamsaidia sana ili asijipate amefanya kitu chenye hakiendani. Na vitu za kituo hicho ama hakiendani na rules za kituo hicho. Pia napenda kuwaonyesha kazi wanayofanya ili wawe makini wakifanya.

Napotaka kustarehe huwa nafanya vitu zingine mingi. Kwa mfano napotaka kustarehe huwa nazima simu yangu ili niweche siweze kusumbulia. Pia nanunuanga vinywaji ili niweze kunywa vinywaji napo starehe. Starehe ni mahali ambapo umepumzika na husumbuliwi kwa hivo napendanga pawe na utulivu. Pasikuwe na kelele kama kelele ikuwe ya muziki ama ngoma ama filamu vitu tunazotazama.

Mimi simu yangu huwa naitumia zaidi kwa kuangalia movie. Kuna app inayoitwa movie box. Hii ni enye inakuangana movie zote zinazo zinazo kuwa katika duni hii. Hio nikitaka movie ama kama kuna filmu inayo nipendeza naendanga kumove box kuangalia movie ile. Apenda sana movie box kwa sababu inanisedianga kuona filmu zinazo nifurahisha.

Naam napenda kukimbia kukimbia ni moja ya mazoezi ambayo inasaidianga ukuwe na afya bora unapokimbia pia unapatanga gas na pia unapunguza mafuta mwilini pio unapokimbia unapunguza uzee na unafanya misuli yako kuimarika hiyo inakusaidia kuimarisha afya yako na pia kufanya kazi yako vizuri kwa sababu una nguvu na mwili yako imesimama kustadi unapenda sana kukimbia.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini ni kampuni ya Samsung. Kampuni ya Samsung ni kampuni ambayo inatoanga vitu ya teknolojia vilivyoimarika na livyo mzuri sana. Kampuni ya Samsung inatengenezanga vifaa vilivyo bora kabisa vifaa vinavyoweza kukaa kwa muda mrefu bila kuharibika. Napenda kampuni hilo la teknolojia linaloitwa samsung nalipenda sana kuliko kampuni zingine.

Mwezi wa mwaka ninaopenda zaidi ni mwezi wa disemba. Mwezi ni mwezi unakuwega na sherehe mingi sana. Apenda mwezi huu kwa sababu mwezi unaweza. Unakuwanga mzuri sana. Mwezi wa mbo mingi hufanyika na kupatanisha watu wengi. Nikatika mwezi wa mbapo tunendanga kuona familia zetu na marafiki zetu ambayo likuwa mishkanishwa na kazi mahali tufautitofauto. Ki mwezi huu tunawazanga kupata nafasi ya ku.

Kinywaji nachopenda kunywa asubuhi ni kahawa. Inapoamka huwa napika ama natayarisha kahawa. Kahawa inanisaidianga kuamsha mwili na kufanya mwili wangu uwe na nguvu. Napenda sana kahawa napenda kinywaji hicho sana. Natumai kila umoja anapenda kahawa kama ninavyopenda kahawa. Kila siku naamkanga kukunywa.

Mchezaji bora, kwa mpira wa kikapu na mchezaji anaye itwa Michael B. Jordan. Mchezaji huu ni bora kwa sababu ameweza kuweka rekodi ya vikapu alizo ingiza nchini ama duniani mzima. Mchezaji uni marufu na anajua kweli kucheza mchezo huli. Mchezaji mwenye ubora na anajua kucheza vizuri. Ninavomuona akicheza nafuraiyanga kwa sababu najuanga atacheza vizuri.

Mchezaji wa michizu ninayempenda zaidi ni mchizaji anaye itwa Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo ni mzaliwa wa inji ya Portugal ana chezeanga timu ya Kiarabu inayoitwa Halilale. Mchizaji huyo anakuanga mnoma na napunganga mbao mingi. Nye mchizaji alie na rekodi ya kufunga mbao mingi duniani kote ni mchizaji mnoma na anachezanga zuri sana.

Mazwezi yangu ya kila siku ni mazwezi ya kuinua msuli na pia kuenda jimo. Ni mazozi ambao naifanyanga kila siku masa ya saa kumi ya adi saa kumi na mbili. Napenda sana kufanya mazwezi kwa zababa ya ni msidianga niwe na mweli mzuri. Napia niwezi kufanya kila kitu vizuri. Napenda sana kufanya mazwezi. Tumoi pia kila moja anapenda mazwezi kama mini Muzika.

Mimi nafanyanga mambo mengi kuwatia wenzangu moyo naweza ku huwa nawaongelesha na kuwaonyesha kwamba maisha haijafika mwisho. Na pia mtu hananga siku ya kufanikiwa na hujuangi inaeza kuwa ni leo. Kesho ama siku inayofuata. Na huwa nawaambia waendele kutia moyo na kujiskumu kwa sababu hujuangi siku yako ni lini na ikifika utajua tu. Kwa hivo huwa nataka sana.

Eee mimi nimewahi kusafiri kwa ndege nimesafiri kwa ndege mara mingi nikienda eneo mbalimbali. Namesafiri kutoka nairobi hadi mombasa kwa ndege. Nakumbuka iyo siku ilikuwanga siku ya krismasi nilifurahia sana safari hiyo ndege ina starehe. Kweli ndege inaenda haraka na inafanya mambo kwa haraka naweza tamani kusafiri tena.

Mziki ni nausikiza kwa mara mingi ni mziki wa Redems. Mziki huu ni mziki unaoimbwa na wasani kama vile vebs katela Shee sia Sani kama vile chris martin. Mziki sana sana unakwanga mziki wa nyimbo za kimapenzi. A nyimbo hizi zinapenda na ukizikiza utafurahia huwa zinatuliza moyo wangu ni napo ziskiza penda sana mziki wa Redems sana sana. Kwa hivyo.

Naam mimi nimeweza kufanya yoga nimeweza kufanya yoga na rafiki yangu aliyekuwa anapenda yoga. Anakuanga ameitimu katika darasa la yoga. Tiweza kufanya yoga. Wakati mwingine hapo Agile yoga nilioforaia sana. Napenda sana kufanya yoga. Na naendeleaga kufanya yoga ilikuweka mwile wangu vizuri na uwe winye afya bora. Kwa hivyo.

Tabia mimi ninayoipenda kuona kwa wengine ni tabia zingine nzuri nzuri kama vile tabia ya kusaidia watu kama mtu hana roho safi na anasaidia watu. Mimi huwa inanipendeza kwa sababu unaposaidia mtu mungu huwa ana kubariki na pia una kuanga umeokolea binadamu mwenzako kutoka kwa shida fulani na pia yeye huwa ana kubariki na unaendelea kubarikiwa.

Timu ya mbali watu wanafanya sikazi sana kutumia mtandao. Hii ni moja ya manufaa ya mutandao kwa sababu kutumia mtandao naweza wasiliana na mtu ata alie kua ugaibuni na wewe uko marekani ama wewe uko Afrika. Kwaivo kutumia mitandao na huwa nazungumza na ama kutubia video ama audio kuongea na wao na kuendeleza kazi na kazi inafanyikaga kwa ustadi na umaarufu kabisa.

Mimi kazi nayofanya ni kazi ya mtandaoni kazi inayoitwa freelancing. Kazi niliweza kuichagua kwa sababu ni kazi yenye unawezafanya kutoka mahali yoyote huku. Kazi unaezafanyia nyumbani ofisini au wapia ukisafiri. Napenda sana kazi hii kwa sababu inanisaidianga kupata pesa kama sisafiri ama kama nikotu nyumbani mwangu.

Naam ningeipata uwezo wa kurudi ujana ningerudi na labda ningerekebisha mambo na kufanya mambo yenye sikuwa nimefanya kwa njia inayostaili. Ningependa kurudi ujana ningefanya mambo vizuri na labda kuna vitu ningeepuka kuzikifanyi kama ningeposha kusababisha vitu za maafa. Kama pia vitu zingeleta baraka kwangu.

Jukumu ninalopenda kazini ni jukumu ya kuangalia kama kazi imekamilika vizuri. Jukumu ili halinanga kazi mingi kwa sababu unapitianga kazi iliyofanywa na watu wengine. Kazi yako ni kuangalia tu makosa kidogo iliyokuwa imefanyika. Kazi ikiendelea napenda jukumu hili kwa sababu ni jukumu lenye halichokeshi. Na linasaidianga kupata kazi bora. Kwenye kampuni.

Naam, mimi nimeweza kutembelea ziwa au mto. Nimetembelea ziwa la Victoria. Ziwa hili liko katika mpaka wa Uganda, Kenya na Tanzania. Ziwa hili linapendeza na linatumika na watu wengi kama vile wavuvi. Kutoa samaki na kuuza na mwingine kutumia kama chakula. Pia linaweza kutumika kama kituo cha watali kwsababu linavutia watalii kutoka eneo mbali mbali la ziwa.

Mimi napenda kupiga picha na pia napenda kupigwa picha. Picha inakuanga njia moja kukweka makumbusho ya vitu au kuweka kumbu kumbu la vitu ama vitu zilivyo tendeka ama pia urafiki. Unapo piga picha na kuweka unaweza kuitazama hata baada ya miaka mia moja na kuona ulivyo kuwa hiyo wakati ulipiga hiyo picha. Pia picha unaweza piga za kazi. Pia unaweza piga picha kupata pesa.

Mchezo ninaopenda sana katika olimpiki ni mchezo wa mbio za mita moja. Mbio za mita moja ni mbio zinazofanyika kwa wakati mchache. Lakini ni mbio zinazofuraisha kwa sababu huwa zina ku intakaga watu kukimbia mita mia moja na kwa hivo hapo watu wenye hukimbia hukuwa na mbio sana na watu wa ni kama vile Ferdinando Manyala, hussien Bolt na wengi wao hukimbia haraka. Kumaliza mita nane kwa sekunde kama vile kumi wengine tisa wengine hata nane.

Naweka neno siri salama kukosa kujulisha ama kukosa kupea watu. Unaposhare neno lako siri na watu wengine wanaweza kuitumia vibaya ama kuambia watu wenye hawafai kulijua. Kwa hivo huwa naeka neno siri kwa kuieka ikuwe yangu ama kwa watu ninavyo wanaoamini sana. Watu ambayo nikiwambia najua hawawezi ambia mtu mwenye hafai kuambiwa ama mwenye hafai kusikia neno hilo la siri.

Naamu uwa anavaa miwani lakini uwa sivai miwani ya shida ya macho. Navanga miwani ya kibambi ya mama miwani ya fushoni. Miwani yenye huwa inafanya niweze kupendeza na kuvutia. Miwani inafanyanga mtu wakai vizuri na weze kupendeza. Napenda sana miwani hizo. Lkini kuna wale wanao valianga miwani kwa sababu wanashida ya macho. Miwani hizo wasaidia kuwaona pia.

Laa sipendi kucheza mchezo wa ubao lakini pia napenda kucheza mchezu wa ubao. Inalingana na cheza na kina nani. Kuna marafiki ambao kucheza na wawa mchezu waubao. Utafuraia sana kwa sababu ni wanajua kucheza likini ukipatana na watu ambao hawajui kucheza mchezu waubao utafuraia sana kucheza mchezuo huo. Kwa hivyo mimi wanazingatia sana ni nani na cheza na yeye.

Mimi nasaidia jamii yangu kwa mambo mingi mambo hayo ni kama kama vile kulipa ushuru ili iweze kusaidia vitu vinavyofanyika jamiini mambo ingine nafanyanga katika jamii yangu ni kama vile vitu ya maana kama kuokota takataka na kuziweka mahali zinavyofaa. Napenda sana kazi hii, na napenda kusaidia jamii yangu sana. Natumai pia kila mtu anasaidia jamii.

Chakula ni nacho kipenda sana ni chakula cha pilao. Chakula hiki ni chakula kinacho furahisha sana. Chakula hiki nakipenda kwa sababu ni kitamu sana na penda sana chakula cha pilao. Kina nesidianga kupata nguvu. Chakula hiki kinapikwa na mchili, tungu saumu, nyama, kitunguwa, nyanya, na kuweka viungo kama vile pila umasala na pilipili.

Zana zani za dijiti nazo tumia kila siku ni kama vile remote remote ni zana inayo tumika kuendeleza shuguli katika vitu kama vile televisheni ama runinga radio ama pia mataa ya kuwaka hizi ni vitu natumia kila siku kwa sababu ni vitu kupa nyumba.

Uzoefu wa kazi umeo nifundisha zaidi ni kuwa mwalimu nikiwa mwalimu ni mezoea nafanya uwalimu kwa miaka mbili baada kuhitimu chuo. Kuwa mwalimu ime nisaidia sana kujua vitu mingi na pia kujua jinsi ya kuingiana na watu tofauti tofauti. Nilipenda sana kuwa mwalimu.

Huwana fanya mazowezi ya mwili maratano kwa wiki. Wana kikisha nimefanya mazowezi haya na hizo sikuzingine mbili. Napea mwili mda wa kupumuzika. Na kuunganya misuli iache kuuma napenda sana kufanya mazoezi ya mwili kwa sababu huwa inanisaidia. Niwe na mwili unaokaa vizuri. Apenda sana kufanya mazuwezi ya mwili. Lakini sasa zingine naezafanya kila siku. Kwiavo hiyo ni mara saba kwa wiki.

Mimi napendelea mazingira ya kazi iwe ni mazingira ambayo imetulia. Mazingira ambayo imetulia inakuwezeshanga wewe mwenyewe kufanya kazi vizuri. Mazingira yenye imetulia na inafanyanga kazi yako iwe safi. Na kufanya kazi bila kusumbuliwa na mtu ama kitu yoyote mahali kumetulia akunanga kelele na unapofanya kazi mahali kumetulia utafurahia sana.

Naamu, mimi nimeweza kuona bari Bari nimeona kwa munda mwingi. Nimeona bahari eneo tofauti tofauti. Kwa mfano nimeweza kuona bahari mahali kama vile Nairobi. Kutoka Nairobi hadi Mombasa nilitembea nilienda kwa gari kutoka Nairobi hadi Mombasa ili nikaone bahari. Bahari huwainapendeza na bahari ni maji mingi usio na mwisho. Napenda sana kuona bahari.

Mimi uwanapendelea t-shirt kulingana na maali naenda. Kama naenda maali za kiofisi ama shuguli zamana huwanapendelea shirt lakini ni kama ni konyumbani natulia tu. Wanapendelea t-shirt. Napenda sana t-shirt.